Kiukweli naam napenda kucheza sana na watoto. Huwana furahia sana jinsi wanavyokuwa na fikira za kupekee wakati mwingine wanapouliza maswali yasio na kifani. Kuna kitu kinachonifanya nihisi nimerudi utotoni pia kama kama tukicheza, mchezo wa kubahatisha, kuchora pamoja au hata kuwa na hadithi fupi fupi. Huwa naipenda kuona wanavyojifunza mambo mapya na kufurahia mambo madogo madogo.

Bila shaka hii ni swali mzuri sana, nasikia msisimko na hata wasiwasi unaoeleza kumkabilia mtu anaye anza kazi mpya. Kama ungependa ushauri moja tu, ningesema kujichunge na uwoga wa kuuliza maswali lakini kwa kweli ushauri ni kama chakula upendi kula sahani moja tu. Kwa hivo hapa ni baathi ya mambo mengi yanayo kusudiwa kumpa nguvu anayeanza kazi. La kwanza ni kuuliza si ujinga ni bidii. Usiogope kuuliza mswali hata kama linaonekana si la kimsingi. Andika kila kitu chini, fanya urafiki na wanzako, kubali kukosea na kujifunza pia. Anza pole pole, usikimbie. Mwanzoni kazi inaeza kusisimua na kuchokesha mara moja, lakini kadri unavyoweza utapata mwendo wako.

Swali mzuri hili, kwa upande wangu, mimi huwa najaribu kufanya mazoezi mara tatu hadi nne kwa wiki. Mara nyingi huwa ninaenda kwenye ukumbi wa mchezo kufanya mazoezi, kuinua misaa na wakati mwingine, ninafanya mbio za nje ili kubadilisho mazingira. Ninaona inanisaidia kubaki na nguvu na umakini mzuri kazini.

Sanaa ninayopenda zaidi ni sanaa ya kuigiza. Mchezo wa kuigiza filamu. Ninavutiwa na mchezo wake wa kuonyesha hadithi na kubadilisha hisia za watu kwa urahisi. Kwa mfano, napenda filamu za kisasa za kiafrika zenye ujumbe wa kijami. Sanaa ya kuigiza inanifunza kuwa huruma na kuelewa mtazamo wa wengine.